Lahasha, mimi binafsi sipendi kujifunza kuhusu historia kwa sababu ninaamini kuwa historia ina mambo mengi na ina changa moto zake. Na pia wakati mwingine unapata historia ina uongo mingi ambapo uwezi thibitisha kama ni ukweli jambo ili lilitokea ama halikufanyika kwa sababu watu walio kuwapo wakati huo kwa sasa hawako pengine vitabu hivyo havipo na pengine mada au ukweli kuhusu historia ya kitu fulani imebadilishwa ili kuzuhia watu wa sasa wasiweze kujua ukweli. Kwa hivyo mimi binafsi sipendi kujifunza historia kwa sababu ninaamini kuwa inamambo mengi na pia mambo ya mebadilika na kwa hivyo pengine ukweli au historia halisi imeweza kubadilishwa kupitia teknolojia.